Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea ambapo ni ya kurudi kufundisha shule Baada ya kuwa nimemaliza nikaenda nikarudi shule kuenda kuwaelezea jinsi ya kujibu mtihani, jinsi maswali ya mtihani wa kitaifa yanavyofanywa na hivyo unapata kwamba ilikuwa ya baraka zaidi.

Kwa mambo ya ushirikiano na timu utapata kwamba mimi huwa napenda sana kuongea na watu pale kazini kwa timu Kwa hivo utapata na ongea nao vizuri kuongea na vizuri kuwa elewa jinsi mambo yao nyumbani labda inaendelea kumwelewa mtu kama labda amifurahi elewa ama leo ana huzuni Hivo ndo huwa inanipatia ule ushirikiano na timu yangu kwa hivo utapata kwamba kumwelewa mwenzako ndo hiyo timu itaenda mbali.

Sana sana mimi napenda kusimamia mambo ya kusimamiwa sipendi sipendi kwa sababu mimi sipendi kusimamiwa kwa sababu kama ni kazi nimepewa najua nafaa nifanye kazi fulani basi mtu si la zima anisimamie mimi kwa sababu najielewa kazi ambayo nimekuja kufanya kwa wao kusimamia mtu labda kuna mtu hajui anataka kufanya nini sasa hapo ndio utapata kwamba watamsimamia.

Mimi napenda sana chakula kinaitwa pilau Mimi pilau napenda sana kwa sababu upata kwamba Yani ni nzuri chakula kitamu kwamba utapata mimi pilau nikipata tu pilau mda wowote mimi nitaila pilau hiyo kwa sababu pilau ndo chakula changu ukifuatiwa na chapati Kwaivyo mimi chapati na pilau chapati na pilau hizo mbili yani hapo hapo utakuwa umenani kwa weakness yangu hapo.

Mimi kama kuna uwezo ambao ngependa niwe nao ni uwezo wa kupeperuka uwezo wa kupeperuka kupaa kwenda mbali huo uwezo ambao yaani ni uwezo mzuri uwezo wa kupaa unajua unaenda kila mahali mahali unataka uwe tayari uko hapo unafika. Kwa hivo mimi uwezo wa kupaa ngependa sana kuwa nao kama vile superman vile. Ningependa niwe na uwezo alafu na pia uwezo wa kuwa na nguvu nyingi kama vile superman kabisaa huo uwezo wake.

Mimi habari huwa nasomea kuna msimbo kuna mahali pale kunajiita Cwora Digest Pali katika Cwora Digest ndio utapata kwamba naeza kuangalia ezo habari zangu niangalie mambo yanavyoendelea duniani Kwa ivo utapata kwenye Cwora Digest pia wananitumia barua pepe pia wakinambia jinsi mambo yanavyotokea ulimwenguni Hapa kuokowa nchi yetu na pia barani.

Pale kazi ni kipaumbele kwa mawasiliano unapata kwamba kuongea na watu vizuri Kuwapamba kuwajulia hali jinsi walivotoka asubui labda nyumbani kuna maneno labda wanayoyapitia huko nyumbani Kwa hivyo utapata kwamba unaongea na watu vizuri hapo utapata kwamba mahusiliano yanakua mazuri mawasiliano pia yanaboreka.

Mimi wiki yangu ya kazi huwa naipanga sana sana wikiendi. Kwa hivyo utapata wikiendi Wikiendi itakuwa nimetulia pale naweza kuangalia mambo yangu jinsi yanavyoenda Naangalia na napanga panga mda wangu vizuri Kwa hivyo utapata wikendi, nitaandika tu wiki yangu, nitaandika kwa kidikaratasi ama daradari Naandika vitu vyangu ambavyo, nitafanya iyo wiki, kwa hivyo utapata inakuwa baraka zaidi.

Wakati wa mpumziko pale kazini mi hupenda kujihusisha na game game with niangalie jinsi mambo yanavyoendelea katika game ya simu Niangalie pia habari za simu zinasema aje Niangalie jinsi mtandao unavyosema Kwa hivyo utapata mimi wakati wa mpumziko kazini napenda kutumia mapumziko yangu vizuri Nijiburudishe kidogo pia akili irudi sambamba.

Mimi kitu ambacho napenda kuhusu shirika langu ni kwamba linasaidia watoto kujifundisha Kwa sababu mimi nafanya katika shirika la walimu Kwa hivo linasaidia walimu wanafunzi kujifunza vile linaboresha walimu kiakili na linaboresha pia wanafunzi kimaisha linawalezea jinsi maisha na linda watoto pia wanafunzi popote pale shirika langu nalipenda sana.

Naam katika jamii yangu utapata kwa mbanaeza kuingia pale katika jamii niangalie mambo tofauti tofauti pale jinsi ya navyotendeka Utapata pia nita ingia nisaidia kidogo wanakijiji jinsi wa navyofanya kwa hivo utapata nasaidia sana pale kijijini ni kazi a mbazo niza kujitolea najua sitalipwa lakini inasaidia jamii pia.

Kifaa changu huwa na kichaji mara mbili kwa siku ambapo hiyo itakuwa ni, ikiwa ni usiku, nitakieka kwa moto nikichaji mpaka asubuhi, nitapata kimejaa, alafu mchana mchana kitu saa tisa baada ya chamcha pale, nitakieka kwa moto tena kichaji kichaji kidogo kiongeze moto. Kwa hivyo napata simu yangu utaipata tu ikiwa na moto wakati wote.

Mimi kuna lile jukumu laku Lakusimamia wanafunzi ambapo ni zamu yangu. Ikiwani zamu yangu ambapo napenda kuku kwa sababu mimi ni mwalimu Ikiwa ni zamu yangu naangalia kama wanafunzi wa mee Wamee nani jinsi wanavyoendelea hapo zamu yangu naangalia jinsi kama wanafunzi wamevaa vizuri jinsi wanavyoendelea darasani wamefika darasani kwa muda huwapo utapata mimi napenda ilo jukumu sana.

Mimi hupenda sana kahawa kwa sababu kahawa utapata kwamba inaburudisha inakuchangamsha akili haraka kwa muda mfupi sana na pia kahawa ni tamu kuliko chai mbegu zile mbegu zake zimekaangwa kabla ya kusagwa kwa hivi utapata kahawa mimi napendelea kahawa kwa sababu nitamu halafu inachangamsha akili kwa haraka.

Ndiyo sana sana mimi hupenda kupika na kujipikia pia kwa sababu ni niko pekee yangu sijaoa bado. Kwa hivyo utapata mimi wakati mwingi napenda kujipikia, kupika ndiyo napenda haswa weekend hivi utapata kwamba na napenda kujaribu mapishi mapya mapya jaribu mapishi labda ya mahoteli makubwa makubwa kwa hivyo utapata napenda sana kupika ee.

Pale kazini nitapata kwamba nikipata muda kidogo hivi nitapenda pale kufanya kazi zangu vizuri nnifanye kazi katika mpangilio mzuri napanga kazi yangu vizuri nahakikisha kwamba kazi yangu imefuatana vizuri imeambatana sambamba kwa hivo utapata mimi muda wangu pale kazini sipotezi muda mwingi pale kazini.

Kwa sasa bado sijawai kusafiri kwa ndege ila mashua boti nishawi kupanda mashua Ila kwa ndege bado kwa ndege bado ila na nitashukuru mungu kama huu mwaka labda nikeweza kupanda ndege niweze kuenda labda marekani nchi za nje nitashukuru sana na natumai kwamba itakuwa ni muda usio mrefu.

Napenda sana kukiwa na mawingu mawingu hivi Ama sana sana kumitulia Kuna kabla kamvuwa hivi kidogo Kwa utapata kwamba hile Iyo hali hewa huwanaipenda sana Kuna kamvuwa mvuwa kidogo Haenyeshi sana kidogo tu mvuwa kidogo tu kama masika hivi Kwa uutapata mvua hii wanaipenda sana.

Nam kama kuna kitu kina nipa motisha kazini ni pale kwa mambo na wadosi wangu labda wakiwa wana wanafanya mambo yao pale Kwa hivyo utapata kwamba mimi nikiangalia meneja wangu na nawania kwamba pia mimi sikuna siku moja nitafikia hicho ki wango chakua meneja Kwa hivo utapata kwamba na tia bidii ili niweze kuwa kama meneja hata ikiweze kana nimpite kabisa.

Naam kama kuna mkutano utapata kwamba nita Napenda kuhakikisha kwamba watu wamekua watu ambao unafaa wa Wafike kwenye mkutano Wamepata hiyo barua Kabla ya mkutano wenyewe Kwaivo utapata kwamba Najiandaa vizuri Natayarisha kitabu na kalamu Kwa ajili ya kunukuu vitu ambavyo vitasemwa kwenye mkutano.

Naam, mimi kwa sikukuu, nitapata kwamba napenda kuingiana labda na wale marafiki na majirani tuweze kujivinjari pamoja. Kwa hivo utapata kwamba hizo sikukuu ni siku kwangu ni siku ambazo napenda sana kuingiana na majirani marafiki na pia wenyeji wa huko, mandugu na madada Kwa hivyo utapata ina nifaidi sana.

Hapo kuweka afya nzuri mimi huwa napenda sana kupiga mazoezi naingia mazoezi kidogo naingia na wenzangu Pia chakula pia ninahakisha kwamba chakula nimepika vizuri chakula kizuri Sinunuwi vyakula vya barabarani hovyo hovyo Kwa hivyo utapata chakula chakujipikia mboga mboga kwa sana mafuta napika nayo kidogo na pia zoezi kwa wingi Kwa hivyo utapata kwamba nakuwa na afya zaidi.

Mimi katika hii kazi yangu, nataka niweze kuwa, nikifikia, nikuwe na biashara yangu Lakini hapa kwa kazi, napenda sana ni kifikia niweze kuwa kama bosi au manager pale juu ambayo nitakuwa naangalia wezangu jinsi wanafanya kazi, na supervise pale naawambia jinsi mambo hivinyana nafanywa Kwa hivo utapata nnazimia sana kuwa manager.

Mimi kinyaji cha baridi anbacho nakipenda ni maji baridi. Maji baridi ya soko kukiwa kuna joto jingi. Kwa hivyo utapata ile maji baridi nikikunywa jinsi yanakata kiu kwa haraka yanasaidia. O mimi maji baridi ndo napenda sana. Si vitu vya sukari sukari akina soda hapana. Lakini maji baridi. Maji baridi. NAyo ndo maji ambayo napenda. Kinywa cha baridi ambacho nakipenda.

Naam lugha ambalo ningependa kujifunza ni lugha ya kiespanyola Ningependa sana kujifunza hii lugha ya spanish, spain ambapo huwa nahisi ni kama ni lugha nzuri, jinsi wanavyoongea jinsi au ikiwezekana sana kifaransa, kifaransa pia ni lugha ambao pia iko akilini naiwaza jinsi nitajifunza.

Mimi kama kuna uzoefu ambayo nishai nishaipatana na mtu ni mtu ambayo alikuwa anasema akipika haezi osha sufuria kuna sufuria ambalo alikuwa anosha nayo alikuwa anaosha nayo kila siku kwa ivo alikuwa anasema sijui akiiosha kutafanyikaje lakini sasa hiyo ndo hiyo mazoefu yalinishangaza kwa sababu mbona usioshe sufuria kuosha sufuria inafaa kuwa kwa kila mtu uoshe sufuria iwe safi ule chakula kitamu.

Mimi hapa kwa mafunzo ya kazi utapata kwamba nimeweza kujifunza kwamba wakati wowote unafaa uangalie kwa usawa Hakuna mtoto mjinga, hakuna mtoto mwerevu kwa hivo unafaa uangalie watoto wote kwa usawa wafundishe kwa usawa, wote waelewe kwa usawa, kwa hivo ile kitu ambayo nimejifunza kazini.

Mimi vitu ambavyo ninapenda kufanya na familia yangu ni pamoja na kuenda labda kujivinjari labda kwenye ufuo wa bahari twende tuangalia jinsi mambo yanavyoendaenda Tupande labda milima, twende tuangalie milima jinsi iko, twende kujivinjari tu na familia yangu. Hiyo ndiyo kitu ambayo napenda na familia yangu yani ni kuona tu familia yangu wote wanachekacheka pale wana furaha mimi pia inanipa furaha zaidi.

Ndiyo kama ni kulima mimi nishawahi kulima kwa sababu mahali natoka watu wanalima ndio wapate chakula ardhini Kwa hivyo kulima nishawahi kulima sana Kulima nimelima sana mimi natoka sehemu ambayo inaitwa taita taveta kenya Kwa hivyo utapata wa watu wanalima ndo wa pati chakula kwenye ardhi Kwa hivyo mimi kulima nishawahi kulima sana kutumia jembe ama kutumia trakta nimetumia nimelima sana au tingatinga.

Mimi napenda sana rangi ya bulu Rangi ya bluu huwa inanipendeza sana napenda sana hiyo rangi kwa sababu watu watapata rangi ya bluu halafu ifikifuatizwa na rangi ya nyeusi. Rangi ya nyeusi napenda ngup za rangi ya nyeusi ila kwa vyombo labda vya nyumbani napenda sana rangi ya bluu kwa sababu ina kuna ule mwonekano wake ni mzuri yaani unapendeza zaidi.

Mimi napenda sana kuwasiliana kwa macho kwa macho wanitu akiwa hapa tunaongea pamoja tunawasiliana tukiwa tuko hapa tumeketi pamoja labda tunajivinjari kwa kikombe cha chai au kahawa kwa hivyo utapata kwamba tunaongea tunapeana labda pale mawasiliano tunashauriana jinsi ya kuishi maisha haya ya sasa kwa hivyo utapata napenda sana kuongea na watu uso kwa uso.

Mimi nikijiskia nataka kustarehe utapata kwamba natafuta mahali kuna marafiki na tunakaa, tunacheza mpira wa handiboli Kwa hivo utapata hiyo ni starehe tosha kwangu, starehe tosha kwangu Kwa sababu ile mazoezi, wana na najifanya nihisi, nimetoka ule ulimwengu wa kazi, nimefika mpaka ulimwengu wa kawaida Kwa hivo kucheza handiboli mimi kwangu, najihisi hiyo ni starehe tosha kwangu.

Mimi rangi ambayo napenda sana ni rangi ya blue Mimi rangi ya blue napenda sana kwa jinsi ule mwonekano wake ni Nikiona tu rangi ya blue inanihisi najihisi vizuri yaani Mimi hapa nina vyombo kadhaa vya rangi ya blue Nikona jagi la rangi ya blue Jokofu langu ni la rangi ya blue Pia kuna vikombe vikombe tofauti tofauti ambavyo vina rangi ya blue rangi hii ukiangalia ata mbinguni Utaiona kwamba iko hapo mbinguni iko rangi ya blue.

Kwa siku labda nitasema kwa siku nitakunywa maji labda mara kama sita au mpaka nane Mara sita mpaka nane, mara nane hivi kwa siku ndo nitapata kwamba nakunywa maji Kwa sababu miwa nasikia kiu ovyo ovyo ivio tapata kwamab napenda sana kunywa maji kuliko kiu nikate kiu kwa haraka kuliko kukaa tu na kiu na maji yako.

Mimi napenda sana mvua yaani kukiwa kunanyesha hivi najisikia tu furaha yaani Kukiwa kunanyesha hivi najisikia furaha hapo utapata kwambwa na nafungua Vipra vikipakatalishi changu niangalie cinema kukadha ukadha Kukwe utapata hauni washijiko npike chai Kukwe utapata kumbwa inakuwa ya baraka zaidi ukiwa na mvua pia mvua ni baraka kumbwa kwani mvua ikinyesha mimea naanza kumea kwa hivo utapata mimi napenda sana msimu wa mvua.

Kukiwa na jua kali huwa napenda sana nikiwa niko na mwavuli au nikiwa nimevaa kofia Kofia hii ya chepeo hii Iyo ndio huwa najikinga nayo na jua kali utapata kwamba napo vaa ile kofia ya chepeo hivi inanikinga kutokana na ile miale ya jua kali Najilinda kuliko kuchomeka chomeka kwa sababu jua lina choma hili na nikivaa kofia hiyo ya chepeo mambo inakuwa sambamba zaidi.

Maktabani labda utapata naenda mara kama tatu kwa wiki mara tatu kwa wiki hapo ndio utapata naenda maktabani kutafuta ni chukwe vitabu labda ni some vitabu hivyo Lakini sana sana mimi niko na maktaba yangu mwenyewe nyumbani ila maktaba ya kiserekali napenda sana kwenda mara tatu kwa wiki kuangalia vitabu vipya labda vimetoka niweze kusoma vitabu hivyo Kwa hivyo napata inakuwa ya baraka zaidi.

Mimi napenda sana kutumia kikokoto napenda sana kutumia kikokoto kwa sababu tapata kinanipa maesabu kwa haraka hakikosei kikokoto ni kizuri sana ama napenda kukita ile kalkuleta ile kwavo kikokoto mimi napenda sana kutumia nizanadijiti ambayo napenda kuitumia sana kwa sababu iko nzuri haikosei na pia ikona haraka ikona haraka yake.

Mimi pesa napenda sana kuifadhi katika benki Nikiwa pesa kwenye benki pale utapata kwamba zile pesa pia zina baada ya muda utapata kwamba zinazaana Kwa hivyo mimi napenda sana kuwepesa benki kuliko kukaana pesa nyumbani kukana pesa nyumbani nitaitumia kwa haraka Kwa hivyo nikieka benki nitaweza kujinyima pale pesa iko benki inajizalia pale inajizalisha yenyewe pesa Inatumia pesa kujitengeza pesa.

Ndiyo mimi napenda kwa sana kubuni vitu kathaa wa kathaa Kwa hivyo utapata kwamba mimi nikipata tu muda wowote labda nitapata Nikona muda wangu wa wa bure bure hivi utapata kwamba napenda kubuni vitu vipya kama utapata na naweza kuangalia Shati tunayoizoea tunaivaa hivi ila kutukiiweka kwa mshono tofauti mshono tofauti utapata kwamba shati inaweza kuvalika kwa njia tofauti tofauti Kwa hivyo utapata kwamba naweka muda wangu hapo kuweza kuangalia nini nitaweka katika vitu kishati hiyo labda mshono ukuwe umeboreka zaidi.

Mimi jambo ambalo ni muhimu kwangu sana kwa dini. Utapenda kwamba napenda yale mambo ya dini kisaidia labda mayatima. Kusaidia mayatima wale utapata kompa miwe inanipa motisha inanisaidia. Pia inanipea ule najihisi kwamba hii dini yangu ni nzuri. Ikiwa nasaidia watu pale. Iyo ya kusaidia na watu hapo kwa dini ndo. Nami naona ni muhimu sana zaidi.

Mimi sana sana napenda kuchora kuchora ndo huwa napenda sana sana nikishika kalamu hivi Nikiwa nachora pale na chora chora pale naangalia vitu vyangu pale vitu moja mbili tatu pale Utakuta kwamba mimi napenda sana Kwa hivyo mimi kuchora kuliko kupaka rangi Kwa sababu kupaka rangi pia ni ndiyo sana Lakini mimi napenda sana kuchora badala ya Kupaka rangi Kwa hivyo utapata nikipata penseli pale kuchora, nachora vizuri.

Ndiyo, mimi napenda sana kwenda pwani, kwenda pwani kwa sababu kuna yale manthari yake pale pwani huwa ni mazuri, pia ule ufua wake wa bahari. Utapata kwamba ni mzuri, ule upepo upepo pale, ni mzuri, madafu pale, kuna madafu mengi pale yale ya nazi Utapata kwamba ile, wale waswahili pale, jinsi wanavyopika pilau pale, hutangalinganisha na pilau ya nyumbani. Kwa hivyo, mimi pwani napenda sana kwenda.

Mimi na sana sana napenda hivi mambo za wanyama wanyama Kuna hivi vipindi vyenye huwa vinaletwa vya jinsi wanyama wanavyoishi kule katika mbuga za wanyama jinsi niseme kina simba, wale kina nyoka, kina nyati, jinsi wanavyoishi kule katika mbuga za wanyama huwa napenda sana hivyo vipindi, huwa navipenda sana kuviangalia kwa sababu najihisi kwamba wanyama pia ni nature ni wazuri.

Naam makosa ya kazi huwa na napenda sana kuhusisha kuhusisha sana meneja wangu Kwa mfano kama nime mimi nimekosea mwezangu amekosea Namhusisha meneja aweze kutatua kesi hizo ama kama ni kesi tu ndogo makosa tu madogo madogo Utapada kwamba me mwenyewe binafsi nitatayatatua haraka haraka kwa upesi ili nisiweze kumpa meneja taabu.

Mimi huwa napenda sana nikiwa na familia yangu pale tunaongea tunapiga story tunatulia pamoja tunakula chakula pamoja tunakunywa pamoja pale tukiwa tunaongea ongea tukijuliana hali pale Kwa sababu familia ni mtu ni familia yake kwa hivyo familia yangu mimi naipenda sana huo muda kwa hivyo nikipata tu kamuda kadogo nasema ah hii ni familia yangu kwa hivyo inabidi kwamba najituma ili niridhishe familia yangu.

Mimi sana sana sherehe sherehe ya kuzaliwa Napenda sana kusherekea hio sherehe ya kuzaliwa Nikiwa na familia familia, marafiki pia Wakija peke yangu Sipendi kukaa peke yangu Kwa sababu hio siku yangu ya kuzaliwa ni siku ambao watu wanafaa wajumuikani familia, marafiki, watu hawajulikani Apo sasa utapata kwamba keki Nikipata ile keki ya chokoleti ile keki ya chokoleti utapata kuwa ambapo huwa napenda sana kula keki ya chokoleti Kwa hivo mimi nikipata hiyo keki ya chokoleti Ama pia wapike pia pilau Chakula chakula hivi chapati Utapata kwamba mimi inaniburudisha sana.

Nipenda sana kusikiliza mziki wa soul music Soul music ambapo ni mziki ya kimarekani ya kitambo Mabu utapata kwamba walikuwa wasani kama vile kina whitney houston kina michael bolton na wa wasani hizo nyimbo zao za soul za kitambo Halikina west side wale sasa utapata kwamba hizo nyembo zao zinaniburudisha moya sana Mnumona kwa zinaitua soul music kwa hivu zinaburudisha sana.

Sasa mimi hapo kwa kahawa au chai napenda sana kupika kahawa kahawa ndo kinywaji ambacho nakipenda sana Mi ikiwa natayarisha kahawa Nachukwa yale ayo iyo kahawa na ieka kwanza kwa sufuria alafu na ipasha moto kidogo Natia maji ndani alafu naiacha itokote paka ichemke vizuri alafu baada ya hapo nachukuwa sukari naweka Unapata hapo kwamba na napata kinywaji changu cha mufti cha kujiburudisha na nikikaa bila iyo kahawa sana sana nitajihisi kwamba niko sina ule nguvu Sijachangamka vile Kwaivyo nika niseme unauraibu wake iyo kahawa pia kivyake.

Na mimi kabla ya kulala kwanza huwa na nakikisha kwamba nimeoga Pia nakikisha kwamba nimeomba alaf pia nakikisha kwamba nimeweza kuweka alamu yangu iweze kuniamusha asubui kwa hivo utapata kwamba nakikisha kwamba vitu hivyo vimefanyika alaf pia nakikisha pia nimelala mapema ndo kesho haki ni sisumbuke kuamka.

Naam simu yangu kwa muda mwingi utapata kwamba simu yangu naitumia katika mawasiliano. Katika mawasiliano ndipo utapata kwamba simu yangu naitumia kwa zaidi kwa mawasiliano aidha mawasiliano kwa kutumia mtandao wa kijamii au mawasiliano ya kupigia mtu simu au kutumia mtu barua pepe Kwa hivyo utapata hii simu mawasiliano mengi ndio naofanya na hii simu na hii simu kazi yake ndio hiyo mawasiliano.

Ndiyo mdaa mwingi kwamba utapata nae ni pigia pale picture naeka katika msimo mtandaoni pale Facebook au TikTok au kwa pale kwa WhatsApp naeka katika status pale watu waweze kuona jinsi na vyioendelea pia ni vizuri pia watu wakujulie hali pia angalia ah umekua umekua kwa kidogo kwa hivyo mimi Naeka pale Facebook utapata picture zangu pia zinasahidia katika ukumbusho katika ukumbusho wa picture zile.

Ndiyo, yoga nishawi kufanya mara moja, mara mbili, tatu pale kwasababu utapata yoga ina inaburudisha mwili Pia inakufanya mwili wako narudi, viongovyako vinarudi vizuri, pia unakuwa kwa mba, unaheza kujikunja pale, kujikunja vizuri mwili wako unakuwa kwa mba, kwa mwepesi, unapata mwili kwa mwepesi Kwa hivyo yoga nishaifanya, marakadha wakadha.

Kampuni ya teknolojia ambayo ni naiamini ni ile kampuni iitwayo iPhone na amini kwa mba zile vile vitu vyao, ukiangalia saa zile zao, simu zao pia zina kamera nzuri katika kuchukua video pale kwamba mimi kampuni ambayo naithamini ambayo naiamini kabisa ni hiyo kampuni ya iPhone ni simu na ziamini sana bidhaa zao.

Naam mi kwa muda mwingi kwamba utapata na kaa mpaka saa saa tatu siku saa tatu usiku hapo ndo utapata kwamba narudi kulala naenda kulala Kwa sababu gani nataka pia kesho yake nieze kuamka pema Kwa hivu utapata nitafanya vitu vyangu kama nkupika kama nikukula Lakini nitahakikisha kwamba Kabla ya kufika saa tatu vitu hivu utakuwa nimevimaliza na kuwa kunitaharisha kwa mba nieze kulala.

Michael Jordan ndo mchezaji ambaye kwa katika mpira wa kikapu huyo ndo nitawahi sema kwamba huyo ndo mchezaji bora katika mpira huo wa kikapu. Kwa sababu gani nitasema ni Michael Jordan, Kwa sababu mchezaji huyo anaeza kufunga mabao mengi katika msimu wake Kwa hivo utapata yeye ndo anayeshikilia rekodi ya mabao mengi katika kila game. Kwa hivo utapata kwamba yeye ndo mchezaji bora katika mpira huo wa kikapu.

Mimi kwa sana sana napenda kuvaa nguo za jeans, kuna hizi nguo za jeans hizi ndo nguo ambazo napenda sana kuzivalia sabuga nitapata kwamba nguo hizi ni rahisi kuzivaa pia katika fashion yake, fashion yake ndiyo ambayo inai inatamba kwa sasa Kwa hivo utapata jinsi mimi napendelea sana kuvaa jeans kwa za rangi zote, si sitasema rangi moja ndo na napendelea zaidi ila rangi zote za jeans mimi mimi huvaa.

Hapana sipendeli kuvaa vipuli na wala pia si sienezi kwamba kuvaa vipuli kwa wanaume ni nzuri ila vipuli kwa wanaume atuvai kwa sababu avikai show nzuri vinaeneza tabia ambaye miongoni mwa watoto kwa hivyo mimi kuvaa vipuli hapana.

Katika ratiba yangu ya wikendi utapata kwamba mimi hupenda kwenda kujiburudisha na marafiki zangu tuende tukae mahali labda tunywe kahawa Tujiburudishe tuhakikishe kwamba katika wikendi hiyo Tumejiburudisha ya kutosha kama ni kuangalia mpira pia tuweze kuangalia mpira mpira wa ingereza tuweze kuangalia mpira ama mpira tu wa kijijini pia tuweze kuangalia Ila jumapili ni siku ya kwenda kumrejeshea mwenyezi Mungu shukrani Kwaivyo jumapili utapata kwamba naenda kuenda kanisani tuende kumuomba mungu.

Mimi haswa hupendezwa sana na keki ya aina ya chokoleti keki ya aina ya chokoleti ndiyo mimi huipenda zaidi Kwa sababu keki ile ni tamu pia ile rangi yake pia inanipendeza sana Kwangu utapata mimi keki ya chokoleti ukiniletea paka masasaa fiti ni saa nikiwa na njaa utapata kwamba keki ile ntai ila bila huruma Kwa sababu ile keki ile ni tamu.

Kama kuna ujuzi ambayo ningependa kujifunza ni ujuzi wa coding ujuzi wa kuandika kodi kwa ili uweze kutengeneza labda ni website pale ama uweze kutengeneza labda app Kwa hivo mimi ujuzi wa coding ningeupenda sana Nimewai tari hapo nyuma kujifunza Nika jifunza pale html kidogo coding na pia ningependa kuendelea na huo mtindo wangu huu mwaka Kwa hivyo kama juma lijalo hivi nitaweza kwanza Iyo nani yangu na pia nitaweza kuingia katika mtandao kujifunza.

Malengo ambayo mimi nikonayo katika kazi yangu ni kuweza kupata pesa na pia kuweza kupandishwa cheo kwamba kupandishwa cheo pia ningependa sana uzingatiwe Mimi ningependa kuwa maneja katika hii kampuni yetu Kwa sababu gani nimekaa hapa kwa miaka kadhaa pia nataka kupandishwa cheo Mimi pia niweze kuwa miongoni mwa mameneja pale mabosi.

Timu ambayo ya mchezo ambayo naipenda kuifuatilia ni timu ambayo inaitwa Manchester United timu ya Manchester United naipendelea sana, huwanaifuatilia Pia huwa inaniburudisha kwa jinsi, inavyofunga mabao, inavyopiga watu mabao Kwa hivyo utapata kwamba, timu hii inaniburudisha sana Kwa hivyo ndo timu ambayo inaipenda sana kukaka katika timu hiyo timu ambayo pia iliweza kuchapa kusaraja asenali pale mabao matatu kwa mawili hiyo ndio game ambayo ilieza kuni furaisha sana.

Naam zawadi nzuri ambayo nimeshawahi kuipokea katika maisha yangu nipale ambapo kulikuwa ni siku kuu ya kuzaliwa kwangu ambapo mamangu aliweza kuniletea baiskeli Kwa hivyo nilipata kwamba baiskeli hiyo nilichukulia kwamba ni zawadi ambayo ilinifaa kwa zaidi cha muhimu pia ilikuwa ni zawadi ambayo ilikuwa nimeyaizimia katika maisha yangu yote hiyo timu kwa hivyo hiyo zawadi hiyo niliweza kuitamini sana mpaka sasa hiyo baiskeli niko nayo.

Mimi filamu ambayo napenda sana ni filamu zote zote zenye ziko na action Filamu kama hivi za action kama kina rambo hivi ambaye anaeza kuni kunileta katika kuangalia hizo action movie ni babangu Babangu alikuwa anapenda sana kuangalia hizo action na mimi nikajipata kwamba katika ile mazoea yake ya kuangalia action movies Pia mimi nikapata kwamba mimi pia nikaanza kuzipenda Kwa hivo mimi napenda sana action movie na pia wazazi wangu pia wanapenda action movies Kwa hivo ni nzuri sana.

Ndoto yangu kubwa ni kumiliki biashara zangu kadha wa kadha upate kwamba kuna mtiririko ya pesa zenye zinaingia katika mabenki yangu account pale namba zangu za simu au pale katika pesa zangu, napata kwamba napata pesa kila dakika au kila saa biashara zangu pale zinaniletea pesa biashara zangu binafsi mwenyewe bila kuajiriwa kwa hivyo, hiyo ndio ndoto yangu zaidi.

Mambo mapya mapya hivi huwanapenda sana kujifunza kupitia katika mtandao Tapata kwamba nikipata mtandao hivi ukiwa mzuri Utapata kwamba kuna yale mambo ambayo mtandao inafunza mambo mengi utapata kwamba ni mazuri Kwa hivo nikipata mtandao hivo unawasaidia mambo mengi hivi mimi napenda kuingia pale mtandaoni niweze kujifunza mambo mawili matatu pale haswa mi napenda sana mambo ya pale katika e-coding mambo ya computer-computer hivi jinsi ya kusoma mambo ka ma hayo kwa hivo utapata kwamba mimi mtandao ndo kama mahali kwa kusomea vitu vyangu vipia vipia.

Naam kazi ya katika masomu yangu mimi ni mwalimu Kwa hivyo katika kazi yangu mimi utapata kwamba mimi ninaweza kufundisha katika shule za sekondari kazi hii mi naipenda sana Pia ningependa pia kuongeza masomu Pia nienze kusomea vitu vingine kama vile pia nisomee udaktari niweze kupata katika degree pia ya udaktari nao kwa hivyo itakuwa nzuri nikiweza kupata degree ya kufanya udaktari itakuwa nzuri zaidi ni Mchangamoto ambazo nazipata kwamba pia kwamba watoto pale nyumbani Kuna matatizo mengi Kwa hivyo utapata kwamba naleta shule ambayo haifai Kwa hivyo ina inatudhuru sisi kama walimu.

Ushirikiano katika timu huwa napenda kuhimiza kupitia katika wenyeji wa hiyo timu Kwa hivyo utapata kwamba naeza kuwaelezea nawaelezea kwamba hao ni watu wakubwa hawafai kusimamiwa simamiwa Kwa hivyo ushirikiano ni mzuri, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu Kwa hivyo utapata kwamba nawaambia vizuri kwamba hapa tukishirikiana kazi itaweza kuisha kwa haraka bila shida zozote na hivyo utapata kwamba wanashirikiana pale.

Matendo mengi ya wema mimi huwanafanya Kwa hivyo vitendo vingi vya wema ni pale katika kusaidia marafiki zangu utapata kwamba rafiki yangu akipatwa na jambo ambalo labda linahitaji kama ni hela hivi utapata kwamba huwa najitahidi ata kama sina hizo hela hizo utapata kwamba naeza kukopa natafuta katika watu wengine pia niweze kumsaidia rafiki yangu Kwa hivyo mimi huwa matendo ya wema ndo kama hayo Kwangu mimi.

Mara nyingi katika wikendi utapata mimi napenda kutulia, nijiburudishe, nicheze gemu zangu za simu, alaf pia niende kucheza katika handiboli ile, nikisha cheza mambo handiboli pia zoezi zoezi kidogo, alaf pia jumapili pia huwanapenda sana kuenda kanisani, kwa ivo utapata kwamba inantengeza katika kiroho, na pia kimwili pia huwanapenda sana mambo kama hayo.

Somo ambalo nilikuwa nalipenda nikiwa shuleni ni somo la biolojia Kwa sababu gani nilikuwa napenda somo la biolojia ni kwamba somo hili linakueleza jinsi mwili wa binadamu unafanya kazi jinsi mambo ya wanyama mambo ya mazingira ambayo yanathuru wanyama Kwa hivyo unapata kwamba unapata ule msimamo mzuri wa afya kibinadamu.

Mchezo ambao ambao unanifurahisha katika olimpiki ni ule mchezo wa kukimbia masafa marefu ama wanaiita ile marathon ile Kwa hivyo utapata marathon ile wananipendeza sana ni kuangalia jinsi wachezaji wanavyokukimbia pale haswa mchezaji mmoja ambaye napenda sana akikimbia ni mchezaji wa kenya anaitwa eliud kipchoge ambaye ni mkimbiaji maarufu sana Kwa hivyo mchezaji huyu akikimbia huwa najihisi sana niko vizuri najisi raha najisi raha moyoni.

Mapo kwa ripoti za kazi utapata kwamba mimi huwa na nahakikisha kwamba mambo yote ambao naandika kwa ripoti nimeyakusanya mali pamoja kabla ya kuandika Kwa hivo utapata kwamba nikianza kuandika ili ripoti naanza tu bada naandika jina naandika mambo yaliotukia naandika kwamba mahali yataweza kutia saini pali kwa hivo utapata naandika iyo ripoti ya kazi ikiwa kwa mpangilio bora zaidi.

Sana sana mimi sipendi vyakula vya haraka haraka Kwa hivyo utapata mimi chakula ambacho napenda chakula cha kujipikia Hivyo vyakula vya haraka haraka saa ingine utapata kwamba vipo baridi Ndiyo ni vitamu ila pia kwa afya pia vinadhuru. Kwa hivyo utapata pia saa ingine viko na mafuta mengi ambavyo vinadhuru afya Kwa hivyo mi napenda sana kujipikia chakula changu binafsi badala ya chakula cha haraka.

Mimi kipao ambacho nikonacho ni kipao cha kuchora. Nitapata kwamba, nikianza kuchora hivi Nachora michoro mingine mizuri mizuri hapo. Michoro ambayo inavutia zaidi. Michoro ambayo pia nimewaikuuza. Kwa ivo utapata kwamba hicho ndicho kipao changu ambacho ni Namshukuru mwenyezi mungu kwa kunijalia kipaji cha kuchora. Hicho kipao ningependa kukitumia sana. Pia nieze kutoka walimwengu wanione kipao changu kwamba mimi nikona kipao fulani.

Timu ambayo inanifurahisha ikicheza ni timu ambayo ituayo California. Iyo ndo timu ambayo katika huo mpira wa kirugbi wa kio kimarekani, iyo ndo timu ambayo inani inanifurahisha sana ikiwa inacheza. Timu inanifurahisha kwa jinsi zile mbinu zao za kufunga yale magoli yao, kwa hivyo utapata ni nzuri na pia wanaangalia pia inaburudisha.

Kwa kawaida mimi hulala kwa msaa nane Kwa msaa nane ndo mimi hulala Hapo huwa nahakikisha kwamba ubongo wangu umeweza kupumzika Nanikotayari kwa kesho yake kuamka vizuri nikiwa na uchovu wowote mimi hupenda kupata usingizi wa kutosha nilale vizuri nipumzike kutosha ili kesho yake nisiweze kulala katika kazi.

Kifaa ambacho siwezi kuishi, kuishi nacho bila ni kifaa changu cha simu ya mfukoni. Kifaa hiki kina mambo yangu mengi, kusoma natumia hapo kama ni pesa. Hicho ndo kinikonacho, kikona kinatumia pesa. Kutopata kifaa changu ndio kimebeba vitu vyangu karibia vyote. Kwa hivyo kifaa changu nakipenda sana.

Mara nyingi mimi utanikuta kwamba naweza kutulia na marafiki zangu pale Tumetulia pale tunacheza mpira wa handiboli pale inakuwa inakuwa ni ya baraka zaidi ama saa ingine hata majirani zangu Majirani zangu wapo kadha wa kadha ambao najua kucheza mchezo huu wa handiboli vizuri Kwa hivyo mara nyingi utapata pia niko nao saa zingine nacheza nao Kwa hivyo inakuwa ya baraka inafurahisha Pia mnajivinjari mkiwa nyote pale Kwa hivo mimi marafiki zangu hao ndio tuseme hao ndio bado wacheza ambao nacheza nao.

Mimi utapata kwamba labda kwa wiki ninaweza kupiga picha labda mara mbili. Mara mbili au mara tatu. Si mimi si spendi sana kupiga picha vile. Ila nikipata muda labda wa kupiga picha nitapiga picha. Maana picha ni nzuri kuweka pale makumbusho pale kumbukumbu. Ndiyo saa ingine utapata napiga picha kwa sababu ya ma kumbukumbu. Ama saa ingine utapata labda napiga picha zimeiitishwa mahali kama ni shule nahitaji picha zangu. Utapata napiga picha.

Mimi hupendelea sana chakula ambacho kina mafuta chakula ambacho kina mafuta kwa sababu pia kina ladha ndio maana kwa sababu kimewekwa mafuta kiko na ladha kisicho mafuta labda kuna vyakula ambavyo labda kama mchele ama ile spaghetti ile ambayo si lazima utie mafuta. Lakini pia navipenda vyakula vyote napenda sana kuchanganya changanya ama utapata pia saa ingine mahindi ya kuchemsha yale utapata pia napenda ama mihogo ile kuchemisha na pia vyakula vya mafuta ndio napendele zaidi mimi vyakula vya mafuta ndivyo napendelea zaidi kuliko vyakula vingini vya kawaida.

Haswa kabisa mimi kuogelea mimi ndo mimi ndo kuogelea mimi napenda sana kuogelea kuogelea pale katika ufua hata katika maji ya swimming pool yale mimi napenda sana kuogelea bora tu maji yakue baridi vizuri hapo nitaogelea vizuri kwa sababu napenda kuogelea katika maji baridi kukiwa kuna joto hapo ndio huwa najihisi kwamba Nimeogelea vizuri nimetosheka.

Sa ingine niki nikiwa vibaya zaidi labda nitaenda hospitalini mara moja kwa mwaka mzima Mara moja kwa mwaka mzima labda ni kuenda kuangaliwa labda ama labda nimegonjeka kidogo lakini sana sana mimi huwa siendi Siendi hospitalini kwa sababu afya yangu mi huwa najiangalia katika kiafya yangu, napiga mazoezi, kula nakula chakula vizuri. Kwa hivyo utapata kwamba kuenda hospitalini kwangu si rahisi.

Mahali kwa kihistoria, ambapo ningependa nipate mbele ni mahali panaitwapo Fort Jesus, Fort Jesus ambayo iko mombasa ambao niliweza kuskia kwamba iliweza kutengenezwa na Vasco da Gama wale wa mishonari ambao walikuwa wakuja, kwa hivyo kupata kwamba Vasco da Gama walikuja wakatengeza hiyo Fort Jesus pale mombasa, Kwa hivo ningependa kwenda sana pale, au mahali kuitwapo Gede Ruins kule malindi Hapo ndio ningependa kupatembelea, mahali pa historia ambapo ningependa kupatembelea.

Kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi ya kwe mazuri ni ule ushirikiano baina ya wafanyakazi Unapata kwamba wafanyikazi wakiwa wako na umoja, wanaongeleshana, wana amani na wafanyikazi wenzao Utapata kwamba kazi ile na kuwa rahisi, pia yale mazingira ya kazi yanakuwa mazuri Utapata kwamba wote wanafaidika, kwa hivyo ule ushirikiano wa wafanyikazi, unaangalia kwamba kazi itakuwaje.

Kinywaji ambazo napenda sana kunywa, wakati wa asubuhi, ni kinywaji cha kahawa, mimi napenda sana kahawa asubuhi Kwa sababu kahawa ina nichangamsha, inaniweka tayari kwa siku, mambo ya kazi hivi utapata kwamba nitajisikia niko mwepesi. Kwa hivyo utapata nikinywa kahawa, najisi niko vizuri, ila ni nisipo kunywa kahawa asubuhi au chai utapata kwamba nashinda niko mchovu mchovu, sija changamka kahawa, tuseme kazi inakuwa ngumu kidogo ama chai, kwa hivyo utapata nikipata chai kazi inasonga mwafaka.

Kwa kupunguza matumizi ya plastiki, utapata kwamba mi huwa napenda sana kutumia mifuko ya kawaida kama ni mambo labda ya kutumia, lazima nitatumia plastiki utapata na kisha nimetumia plastiki kidogo Halafu nikishamaliza, hizo plastiki napata kwamba nazichoma halafu pia kutumia vitu vya kinacharali, nature, yaani vitu hivyo napenda sana kuvitumia.

Program ambazo huwa napenda sana kutumia katika simu, utapata kwamba kuna tiktok, kuna pare facebooku, napenda sana kutumia hivyo mambo ya kimtandao ya kijamii, program za mtandao wa kijamii au za mawasiliano, kwa hivyo utapata kwamba hii ya kutuma barua pepe, napenda sana kutumia, pia ya kupigia watu simu, unapenda kupigia wazazi simu, utapata pia kwamba napenda kutumia, kwa hivyo inakua niya baraka zaidi.

Naam, kila asubuhi nikishaamka, kila asubuhi huwa nahakikisha kwamba naomba baada ya kuomba, kumweka Mungu katika mbele ya hiyo siku Utapata kwamba natayarisha chakula changu cha asubuhi ambapo ni staftahi, huwa napika chai changu pale au kahawa. Sana sana huwa napenda sana kupika kahawa sababu kahawa inachangamsha akili Alafu najitayarisha pale kwa kwenda kazini na wapata kwamba kazi yangu inakuwa rahisi ya asubuhi.

Baada ya siku ndefu mi hupenda niende nyumbani, tulie, nikisha oga, niende niketi mahali hivi hapo kwa nyumba niweze kutazama filamu zangu katha wa katha alafu pia kama ni kupika, nijipikie Kwaivyo utapata kwamba mimi nikiangalia naangalia nangalia filamu hivi za action movie utapata kwamba nakua Nakua natulia baada ya kuwa na siku ndefu Kwa hivyo huwa napenda sana vitu kama hivo.

Nikiwa niko na timu mbali mbali labda nafaa nifanye nazo kazi utapata kwamba huwa napenda sana kuwahusisha wakiwa wote Nawahusisha wakiwa wote wakiwa pamoja tunaongea vizuri hivo utapata kwamba kuongelesha inakuwa rahisi na kazi inasonga hivo Kwa hivo utapata kwamba hata kama wako tu mtu tofauti utapata kwamba ule umoja wao na ushirikiano unakuwa rahisi kwa kuwaongelesha na kuwajulia hali.

Mimi sana sana napenda kusoma habari katika mtandao Kwa hivyo utapata gazeti ni bei ghali alafu ukiangalia pia ya gazeti ukishamaliza ule ujumbe ambao gazeti imekuletea unaeza kutupa natupa ile gazeti Kwa hivyo mimi napenda sana habari za mtandaoni kwa sababu mtandaoni nasoma habari kwa bure bure bei ni bure alafu ukimaliza pia simu yako na unakaa nayo kwa hivyo ni napendalea sana habari za mtandaoni.

Mazoezi ya mwili mi hufanya mara mbili kwa siku ambayo ni asubuhi na jioni asubuhi utakuta kwamba naamuka nafanya ile mazoezi rahisi rahisi ambayo si yakuumiza kichwa Alafu baadaye jioni nafanya mazoezi ya kucheza kukimbia kimbia ya kucheza boli pale handiboli au mpira wa soka kwa hivyo utapata kwamba nafanya mazoezi mara mbili kwa siku.

Ndiyo ame pendelea sana kuendesh baisikeli kwa sababu mbali nakuwa ni mfumo wa kutembea wa kutoka sehemu mmoja mpaka kuwende kwa nyingine Utapada kwamba ni binu ya mazoezi unaweza kufanya mazoezi katika misuli misuli yako inakuwa na nguvu kwa hivyo pia napenda sana kuwendesha baisikeli Ndiyo.

Mimi udhaifu wangu kazini huwa napenda sana kujishughulisha na wenzangu nione jinsi wanavyoongea pale wanavyosema maneno, maneno yao utupata kwamba nikiwa naongea nao Najihisi kwamba niko salama nao Kwahivyo utapata kwamba naongea nao vizuri Najihisi kwamba niko salama nao Kwahivyo mimi kuongea na wale wenzangu utapata kwamba pia mimi najihisi vizuri udhaifu wangu unaisha.

Naam mimi asubuhi ya leo nilipata kwamba nilipata kitu saa kumi na moja, saa kumi na moja nilikuwa nimeweza kuamka nikapiga piga mazoezi pale kidogo, nikuwa najihisi kwamba nikona manguvu mengi, nikapika pale kahawa, nikakula pale na mandazi, kahawa na mandazi Kwa hivyo nikajitayarisha, nikaoga oga pale, nilikuwa najihisi vizuri leo, baada ha kuoga pale nikajitayarisha haraka haraka na kuenda kazini.

Mimi sana sana napenda kuandika, utapata kwamba mambo ya kuandika andika, napenda sana kuongea sikwa sana vile lakini mambo ya kuandika, napenda sana kuandika kwa kalamu hivi ama kwa kuandika kwa kipakatalishi pili kufinyafinya zile keyboard zile Utapata kwamba napenda sana kuliko kuongea ovyovyo kuongea huwa kuna nichosha pia na kufanya na kauka mdomo Kwa hivo mimi kuandika, ndo huwa napenda sana.

Kwa kulinda faraga yangu hapa mtandao nitapata kwamba huwa napenda sana kujuhusisha kubadilisha msimbo yangu baada ya kila miezi mitatu pia siweki siweki msimbo yangu katika usia ya sionyesha watu msimbo yangu maana ninosiri langu huwa napenda sana kujiekea kwa hivo utapata faraga yangu inakaa salama na ilinda kwa vizuri ya.

Mwandishi mmoja ya vitabu ambayo nampenda sana ila aliweza kufariki ni Ken Walibora. Ken Walibora na ameanza kuandika vitabu vingi vya kiswahili ambavyo viliweza kunipa motisha nikiwa mdogo vinaelimisha. Hivyo vitabu vilikuwa vizuri na bado pia viko vizuri. Na kwa hivyo mwandishi wa vitabu ni Ken Walibora.

Ndiyo mi huwa napenda kujaribu sana teknolojia mpya kwa sababu tutapata kwamba teknolojia mpya inakuja na mambo mapya mazuri mazuri ya kusaidia binadamu kwa hivyo mimi teknolojia mpya ndiyo ningependa kuijaribu pia napenda kujaribu teknolojia mpya labda pengine ni app mpya imekuja ama ni website mpya imekuja kwa hivyo mi napenda kujaribu vitu vipya sana sana vitu vipya.

Mimi hupenda sana kuhifadhi data yangu katika kitabu katika dayari yangu kwahiyo utapata kuomba katika dayari yangu ambayo haiguswi na mtu yoyote hapo ndo huwa napenda sana kuweka data yangu labda ni neno siri ni msimbo au mambo ambayo nafaa kufanya hapo ndo huwa naeka katika dayari yangu hapo ndo napenda kuweka vitu vyangu kadha wa kadha kwa hivyo utapata kwamba inakuwa ya baraka zaidi.

Wakati na ambapo umeme umapotea mi huwa najishugulisha sana na mambo labda ya kusoma vitabu Ama kama labda imefika wakati wa kuenda kucheza handiboli naenda kucheza boli pale Ama tu nitulie nisome vitabu vyangu ama nijaribu mapishi mapya Kwa hivo mimi sana sana umemu ukipotea napenda sana kusoma vitabu vyangu.

Mimi wakati wa likizo huwa napenda sana kwenda kwa familia yangu, tukae familia yangu, tuangalie mambo ya familia, tuongee mambo ya kifamilia na unapata kwamba ili ile baraka zinakuwa nyingi, tunaongea ongea pale, tunakula chakula pamoja, tunaeza pale kujumuika pamoja sote, tunafurahi, tunajivinjari Ata saa ingine tunaenda kutembea labda katika ufuo wa bahari na unapata kwamba inakuwa nzuri.

Mimi tabia ya watu ambayo siipendi ni mtu ambaye akiwa na ile tabia ya unafiki Tabia ya mtu mnafiki tabia ambayo ni tabia ambao siipendi kwa sababu tabia hiyo ni ni hatari mtu muna akua baada ya kuwa umemwekea mgongo tu kidogo hivi alikuwa ni rafiki yako kipindi hichi lakini baada ya kumwekea tu mgongo kidogo anaanza kusimema maneno machafu anakuwekelea maneno kwa ivo watu kama hao ndio huwa siwapendi izo tabia.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya marekani nchi ya kuenda pale marekani ningependa sana kuitembelea niangalie jinsi mambo yalivyo pale zile shule zao Angalia malazi pale katika Los Angeles pale. Kwa hivyo mimi ningependa sana kuenda marekani kwa jinsi marekani imekuwa ndoto yangu wa kuenda kutokea nikiwa mdogo. Huko naskia pia kuna opportunity za kazi, mambo ya kazi, kazi ya ni rahisi Kwa hivyo ningependa sana kuenda huko niweze kuangalia jinsi mambo yanaendelea katika ulimwengu wa nje.

Ndiyo redio minapenda kusikiliza sana. Mambo ya redio, redio napenda kusikiliza kwa sababu ina kupatia fursa ya kusikiliza jinsi mambo yanavyoendelea inakupatia habari pia inaburudisha. Alafu pia isitoshe kwamba inaweka mziki ambayo ni ya kisasa miziki iliyotoka labda tuseme wiki imilemaliza juma. Unaweza kwa hivyo inakupatia jinsi mambo yanavyo endelea duniani. Kwa hivyo redio minapenda sana kusikiliza redio.

Kumbukumbu nzuri za shule ambazo niko nazo mpaka waleo ni pale mda ambao tulieza kuenda pale Fort Jesus kuenda kuu kuhudhuria kwa kuangalia jinsi mambo yanaendelea kule mombasa nilipata kwamba katika hiyo nafasi ilikuwa ni nzuri kujivinjari kuongea na wale watu wa pale kwa hivo mimi ni nilipenda sana likizo hiyo ya kuenda huko Fort Jesus.

Mimi sana sana ni mtu wa kuamka asubuhi mapema ile usiku kabisa saa kumi na moja Kwa hivo utapata saa kumi na moja nikieza kuamka iyo hayo ayo masaa kujitayarisha inakuwa rahisi na haraka pia kwa hivyo utapata kwamba saa kumi na moja asubuhi nakuwa nimeamka naanza kujitayarisha Kufutapata kwa mba inakuwa ya rahisi na pia inakuwa ya baraka.

Katika mabadiliko ya kazini, mi huwa napenda sana Napenda sana ni kuwe kwamba naangalia mambo mabadilika ila, nitaeza vipi kujiusisha ili niweze kuwezi kwa mba Pia mimi nimeusika katika mabadiliko hayo Kwa hivo utapata kwamba mabadiliko yakija kazini, hua napenda sana nibadilike nayo Pia mimi nabadilisha mtindo wangu, mbinu zangu, ili nieze ku kufata nao mabadiliko.

Mwezi wa mwaka ambao naupenda, ni mwezi wa tatu au Machi. Mimi napenda sana mwezi wa Machi kwa sababu pia, ndio mwezi wangu wa kuzaliwa. Huo ndio mwezi wangu wa kuzaliwa kwa hivyo, utapata mwezi huo ukishafika hivi tu pap! Utapata kwamba naanza kufurahia kwa sababu hiyo ndo tarehe zangu za kuzaliwa ziko hapo, tarehe tatu mwezi wa tatu, kwa hivyo utapata kwamba naeza kuenjoy hapo.

Mazingira ya kazi ambayo mimi nayapenda kwa sana mazingira ya utulivu utulivu na amani kila mtu akuwe na amani mazingira kama hayo nikipata kazi huwa wanafanya vizuri bila kutatizika lakini mazingira mengine labda upate kwamba kazi ni ya kusumbuana sumbuana labda meneja kila kila wakati anakusumamia ovyo ovyo kazi kama hiyo ni ngumu kufa.

Kama kuna hekima ambayo nimeza kujifunza maishani ni kwamba husimdharau yeyote. Yote yanaweza kuwa chochote yanaeza kuwa yoyote pale. Mtu ata husidharau mtu labda kwa sababu ana pesa kidogo. Ama labda ni ana ana hana nguvu kuliko kwa hivo utapata kwamba usidharau mtu yote ya dharau ni mbaya katika haya maisha yetu ya sa.

Mimu mafaniko ya timu napenda sana kusherehekea na marafiki Kwa hivyo tutaenda labda kujivinjari twende tutafute vinywaji vya kujivinjari Labda ni soda soda pale utapata kwamba inakua baraka au tujipikie chakula kitamu zaidi Tupike chakula kama nyama choma hivi tuweze kula na wao Kwa hivyo utapata tukishakula hivyo pamoja unapata kwamba Tunakuwa na ile tunasherehekea vizuri.